Naweza kusema kwamba ndiyo naweka malengo ya kila mwezi kazini na hii ni kwa sababu katika utenda kazi kwa ujumla unapofanya kazi una utaratibu fulani na hivi ni kumaanisha kwamba kuna malengo fulani ambayo unafaa kutimiza kwa wakati fulani labda kuna jambo ambalo unafaa kulifanya ama kulishughulikia kwa wiki ama kwa siku tano ama kwa majuma mawili na ili kwamba kazi iweze kupata mwelekeo dhabiti kuna yale mambo ambayo taratibu fulani ambazo naweka kazini ili kuhakikisha ya kwamba lile lengo la jumla kama vile kuna lengo fulani ambalo nafaa kulitimiza kwa mwaka. Ninalipunguza kukuja kwa kiwango cha mwezi na labda hata majuma mawili hivi kwa hivo naweza kusema kwamba ndiyo nina malengo ambayo nasema kwamba mwezi huu napania kufanya hivi ama na lengo fulani ambalo nataka kutimiza kisha mwezi ujao na lengo fulani ambalo nataka kutimiza kwa hivo naweza kusema ndiyo na malengo haya ya kila mwezi. Asante.

Hujambo, nasema kweli kwamba natumia mitandao ya kijamii na natumia mitandao hii kwa kiasi kikubwa kwa sababu mwanzo kabisa mitandao ya kijamii pamoja na mtandao kwa ujumla imekuwa ni njia moja wapo ambayo matukio ya muhimu sana nchini na hata ulimwenguni yanaripotiwa. Kwa mtazamo wangu nimeweza kuona kwamba hata vyumba vya habari ama vyombo vya habari humu nchini na hata katika nchi zingine, wameipa kipaumbele mambo ya mtandao na haswa mitandao ya kijamii. Na hivi ni kumaanisha ya kwamba leo hii si lazima ni nisikize redio ama nitazame televisheni ili kujua ni mambo yapi ambayo yametokea humu nchini ama ulimwenguni. Nikiweza kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, X na vilevile Tiktok ninaweza kupata taarifa ya mambo ambayo yametukia humu nchini na katika nchi nyinginezo na hivi ni kumaanisha ya kwamba kila ninapotaka kujua kama kuna mapya ambayo yametokea kwa mfano mazungumzo yanayoenelea sasa baina ya Marekani na nchi ya Iran. Nikiingia kwenye mitandao ya jamii nitapata taarifa kuhusiana na mambo kama hayo. Vile vile matukio mengine katika ulimwengu huu. Kwa hivyo naeza kusema kwamba ndio natumia mitandao ya kijamii kwa minajili ya kupata taarifa. Na vile vile kuna kiwango fulani cha kujitumbuiza haswa kwa mitandao kama vile TikTok. Ambayo naweza kupata video ya mambo kadha wa kadha labda hata video za watu wakitumbuiza, wakiimba na kucheza kwa hivo hizi ndizo sababu ambazo zinafanya nitumie mitandao ya kijamii asante.